Napenda mikutano mifipi na ilio na malengo wazi. Inapokuwa imepangwa vizuri na kila mtu anajua anachochangia inakuwa rahisi kufikia maamuzi. Napenda pia mikutano inayo heshimu muda wa kila mtu. Aina hii ya mikutano hunifanya nijisikie nimezingatia kazi na yenye tija.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni blue. Inanikumbusha hanga na bahari na unifanya nijisikie mtulivu. Ninashati na pazia za rangi hii nyumbani. Na iona mara nyingi angani na kwenye mavazi yangu. Blue unipa amani na furaha kila ninapoiona.

Mimi napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko AC. Upepo hunifanya nIjisikie huru na mtulivu. AC ni nzuri pia hasa wakati wa joto kali. Lakini upepo wa asili hunipa hewa safi na amani. Ndiyo maana nachagua upepo kila wakati.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa heshima na kuonyesha nia ya kusikiliza. Ninapenda kujiunga na shughuli au vikundi vinavyonivutia. Pia hujitambulisha na kuwa mkarimu. Njia hii hunisaidia kujenga urafiki wa kweli na wa kudumu.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa na kuwa na maisha yenye amani na furaha. Ningependa kusaidia familia yangu na jamii kwa jumla. Pia natamani kufanya kazi ninayoipenda na kuacha alama nzuri kwa wengine. Ndoto hii hunipa motisha ya kuendelea kujituma kila siku.

Ndiyo napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na kupunguza mzogo wa mawazo. Kila ninapo tembea na hisi akili yangu inatulia na mwili wangu unapata nguvu. Pia napenda kuangalia mazingira na kufurahia hewa safi. Kutembea hunifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu.

Kazini ninapo ona ninaudahifu fulani, si ufichi. Ninajitahidi kujifunza zaidi kwa kuuliza maswali na kutafuta mafunzo. Ninaweka malengo ya kuboresha sehemu ninazopungukiwa. Pia hujipa muda wakujirekebisha bila kujilaumu. Hii unisaidia kukua na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napendelea kuandika kuliko kusoma kwa sababu kuandika unisaidia kuelewa mawazo yangu vizuri ninapenda kuandika mambo muhimu mipango au hisia zangu hii uniseidia kukumbuka vizuri na kujipanga ingawa pia nasoma kuandika unifanya nijisikie huru na mwenye ubunifu.

Ndiyo napenda kupiga picha sana kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri. Napenda kupiga picha za marafiki, familia na mazingira mazuri. Kila picha hunikumbusha wakati maalum na hisia nilizokuwa nazo. Pia picha hunifanya nijisikia mwenye furaha na ubunifu.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, napenda kutumia mikutano ya video ili tuweze kuonana na kuelewana vizuri. Pia tunatumia ujumbe wa maandishi na barua pepe kushirikiana haraka. Kila asubui tunapanga majukumu na kueka malengo ya siku. Hii hunisaidia kujisikia kama tuko pamoja hata kama tuko mbali.

Ninapenda sana kusikiliza muziki wa reggae au pop, kwa sababu unanipa amani na nguvu. Msaani ninayependa zaidi ni Bob mali, kwa sababu ujumbe wake uniguza sana. Mara nyingi nasikiza muziki nikiwa nyumbani au nikiwa safarini. Nikisikia wimbo ninaoupenda nahisi furaha utulivu na moyo wangu unapata nguvu mpya.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi. Nilipenda kwa sababu lilinifunza jinsi dunia inavyo fanya kazi na kuniacha nikifikiria kwa kina. Mwalimu wangu alinifundisha kwanjia ya kuvutia na kufanya masomo kuwa ya kuvutia. Kila nikifikiria somo hili na hizi hamasa ya kujifunza na kuelewa mambo mapi.

Kiongozi mzuri lazima hawe mkweli mwenye maono na anayejali wenzake. Pia ni muhimu hawe na uwezo wakusikiliza na kufanya maamuzi sahihi. Anapaswa kuongoza kwa mfano na kuhamazisha wengine kufanya vizuri. Sifa hizi hunifanya nijue kiongozi bora ni mtu wakuaminika na anaeshimika.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na familia, marafiki na kazini. Pia hutumia kusoma habari kuona barua pepe na kusikiliza muziki. Simu hunisaidia kuwasiliana haraka na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa kweli inakuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napiga kura kila ninapo kuwa na haki iyo. Napenda kushiriki kwa sababu ninjia ya kushirikiana katika maamuzi ya jamii. Kura yangu ni sauti yangu na inanisaidia kuleta mabaliko chanya. Napiga kura kwa umakini baada ya kujua vizuri wagombea na hoja zao.

Inaona sera ya kampuni inayo himiza ushirikiano uwazi na heshima kwa wafanyikazi ni muhimu sana. Na pia kuwa na sera za usalama na maendeleo ya wafanykazi. Sera nzuri husaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga mazingira mazuri kazini. Kampuni yenye sera thabiti inafanya wafanyikazi wajisikie salama na motisha.

Ujuzi ninao hitaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano au usimamizi wa muda. Ninataka kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiza wengine. Pia najifunza kupanga kazi zangu ili kuepuka mzogo wa mawazo. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kua bora kazini na katika maisha yangu ya kila siku.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni kuhudhuria tamasha kubwa la muziki. Nilipata kuona wasanii maarufu wakitumbuiza moja kwa moja. Hisia za msisimko na furaha zilikua kubwa sana. Nikifikiria tukio ilo sasa nahisi furaha na kumbukumbu nzuri isio sahaulika.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa umakini na mpangilio. Napenda kutatua matatizo na kuona suluhu lake wazi. Mara nyingi ni changamoto. Lakini hunifundisha uvumilivu na ustedi wa kufanya maamuzi. Kweli. Hesabu hunifanya nijisikie makini na mwenye uwezo.

Kila mwaka napenda kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu na familia na marafiki. Napanga chakula kizuri, keki na mara nyingi michezo midogo. Napenda pia kupokea salamu na zawadi ndogo kutoka kwa wapendwa Sherehe hizi unifanya nijisikie furaha upendo na shukurani kwa maisha yangu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushugulika na wateja wenye changamoto. Umenifundisha uvumilivu mawasiliano mazuri na jinsi ya kutatua matatizo haraka. Pia nimejifunza kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi. Uzoefu huu hunisaidia kuwa mutalam bora na kufanya kazi kwa heshima na ufanisi.

Ndio napenda kuvaa kofia hasa wakati wajua kali, hau baridi. Kofia unilinda na pia unipa mtindo mzuri na wakuvutia. Mara nyingi uvaa kofia wakati wa matembezi hau alfa maalum Kila nikivaa na hisi faraja na kujiamini zai.

Ndiyo napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa amani na kunikumbusha uzuri wa dunia. Mara nyingi huangalia jioni nikiwa nyumbani au safarini. Napenda pia kujua jina la baadhi ya nyota na kuunda ramani kidogo ya anga. Kuangalia nyota kuna nisaidia kupumzika na kufikiri mambo mazuri.

Napenda tabia ya ukweli na uruma kwa wengine. Kujali wenzetu na kuwa mkweli kunanifanya niwe na uhusiano mzuri na watu. Pia napenda watu wanao saidia wengine bila matarajio ya fedha. Tabia hii hunifanya nijisikie faraja na kuhamazika kushirikiana vizuri na wengine.

Ndio nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadha. Napenda kuona michoro na kazi nyingine za ubunifu. Maonyesho haya hunifundisha mambo mapya na hunipa amasa ya ubunifu. Kila nikimaliza kuona kazi hizi nahisi furaha na mshikamano na utamaduni.

Napenda mwezi wa disemba zaidi kwa sababu ni kipindi cha likizo na sherehe ni wakati wa kua na familia marafiki na kusherekea mafanikio ya mwaka Pia hewa na madhari hufanya mwezi huu kua wa furaha na utulivu Disemba hufanya nijisikie shukurani furaha na matumaini mapya.

Wakati umeme unapo katika, napanga kutumia muda huo kwa kusoma vitabu, kuzungumza na familia, au kutembea kidogo. Mara nyingi hutoa taa ndogo au kutumia beti ndogo. Hii hunisaidia kuepuka mzogo, na kutumia muda vizuri. Ninapofanya hivi, nahisi utulivu, kujifunza kufurahia maisha bila umeme.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa pamoja, kuzungumza na kufurahia chakula cha pamoja. Mara nyingi tunacheza michezo midogo au kuangalia filamu pamoja. Hii inatufanya tuwe na furaha na kuimarisha usiano wetu. Kutumia muda na familia unifanya nijisikie upendo amani mshikamano mzuri nyumbani.

Ningependa kutembelea parisi ufaransa kwa sababu ni mji wakipekee unaujulikana kwa historia sanaa na mandhari ya kuvutia. Napenda kuona matukio ya kihistoria majengo mazuri na kusherehekea utamanduni wa mji huo. Pia ningependa kujaribu chakula cha kienyeji na kutembea kwenye mabarabara yake ya kuvutia. Kutembea parisi kungekuwa uzoefu na kushangaza na kukumbukwa sana.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakua changamoto kidogo. Ningetumia muda huo kusoma kuzungumza na familia au kutembea nje. Pia ningefikiria na kupanga mambo yangu bila usumbufu wa simu au kompyuta. Siku bila teknolojia ingenipa utulivu na kunisaidia kujitambua zaidi.

Ninaifadhi pesa kwa kupanua bajeti yangu kila mwezi na kuweka sehemu fulani kando. Mara nyingi utumia account ya hakiba hau chombo cha kielektroniki kuifadhi pesa. Pia ujaribu kuebuka matumizi yasio ya lazima na kupanga mapema inavyotumia pesa. Njia hii hunisaidia kuwa na huakika wa kifedha na kufanikisha malengo ya baada.

Napenda paka kwa sababu ni wanyama wanaojali na wanafuraia utulivu. Paka wangu ucheza kupumzika na mara nyingi uniweka furaha nyumbani. Pia napenda umbwa kwa sababu ni wanyama uaminifu na wanapenda kucheza. Kila ni napokuwa karibu na wanyama hawa nahisi furaha upendo na amani.